Kwa kawaida mimi hulala kati ya masaa saba hadi nane kila siku. Huo ni mda unaofaa na ndivyo nikue na nguvu. Akili ikue wazi na mwili uwe tayari. Kwa hivyo uchovu, hasira ndogo ndogo na kupunya kwa umakini. Lakina nikilala zaidi sana husikia uzito na uvivu wakufanya jambo lolote. Kwa hivyo mi hulala kawaida masaa masaa manane tu peke yake.

Ndiyo napenda chakula cha haraka kwa sababu ni rahisi kupatikana kwa urahisi na kinaonekana kwa muda. Ninapokuwa na shughuli nyingi, chakula cha haraka hunisaidia kupata nguvu bila kusubiri muda mrefu. Hata hivyo napendelea kukulia kwa kiasi. Nikizingatia afya yangu na chaguo vya kula vina vyopikwa vizuri vinavyokuwa na mboga protini na mafuta kidogo pia. Napenda kujaribu ladha tofauti kama vile viazi, kuku na sandwichi mwishowe. Chakula cha haraka ni chaguo kizuri lakini usawa ni adhamu. Ni muhimu sana kwa hivyo ninashauri kila kwa busara ikuwe maji na yakutosha na kuchanganya na mazoezi ili mwili ubaki mara siku kila siku na kufa furahia ladha bila kujilaumu mara nyingi kabisa.